Napendelea chakula chenye ladha ya kati. Sikali sana, wala laini kupita kiasi. In general, napenda chakula ambacho ni kitamu sana. Napenda mchanganyiko wa viungo vyepesi, chumvi ya wastani, na harufu nzuri inaotoka kwenye viungo asili.

Ndiyo nani hapendi kuvaa vipuli? Napenda kuvaa vipuli maranyingi. Asa vile vidogo vidogo na rahisi kuvaa. Vipuli unifanya nijisikie nipo na adhifu na kujiamini kabisa. Sipendi vipuli vizito sana na pendelea vinavyo endana na mavazi yangu ambao ni ya kila siku na kunipa muonekano wakawaida lakini wenye mvuto.

Mimi ni mwanamke so kwa kweli mimi sina ndevu na kama ningependa kuongelelea aina ingine ya nywele, ningependa kuongelelea aina ya nywele ya kichwani. Na napenda kuweka nywele yangu, kuitunza, kuifanya iwe safi na kuitengeneza niweze kupendeza.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kuzungumza, kucheka na kula kwa pamoja. Tunapenda kushirikiana katika shughuli ndogo kama kutembea, kutazama vipindi au kusaidiana nyumbani. Muda huo hunipa amani, furaha na kunifanya nijisikie karibu sana ama karibu zaidi na wao.

Ninaishi mahali palipo tulivu na salama penye majirani wachangamfu pia Napenda mazingira yaliyo karibu na huduma muhimu kama maduka, usafiri, hospitali, mashule kwa sababu pia mimi ni mzazi ni eneo linalonipa utulivu wa mawazo, faraja nyumbani na nafasi ya kupumzika baada ya shughuli za kila siku.

Ndiyo niliwai kufuga mnyama nyumbani hasa paka ilikuwa ni uzoefu mzuri kwa sababu alinipa furaha na kunifanya nijifunze kuwajibika kumtunza kumlisha na kucheza naye kulinipa utulivu wa mawazo na kunifanya nijisikie kuwa na rafiki wa karibu sana ambaye na mpenda na kumuenzi.

Kila jioni kabla ya kulala napenda kupumzika kidogo nikiangalia simu au kusikiliza mziki tulivu. Pia naeza angalia televisheni wakati mwingine nafikiria siku yangu ilivyopita Kisha najiandaa kulala mapema ili nipate usingizi mzuri na kuamka nikiwa na nguvu ya kesho.

Programu ninazo zitumia kila siku ni whatsapp kwa mawasiliano, instagram kwa kuona kinacho endelea na youtube kwa burudani au kujifunza. Pia mimi hutumia programu ya muziki ambayo ni spotify kusikiliza nyimbo ninazo zipenda na google mara kwa mara kutafuta taarifa au kujipanga kwa shughuli zangu.

Ninapokosea kazini, mimi hukubali kwa kosa kwanza bila kujitetea. Alafu mimi hujifunza kutokana na hilo kosa. Kutafuta suluhisho haraka, na kuhakikisha sijarudia zile kosa. Pia mi huomba ushauri au msaada pale inapobidi ili kuboresha utendaji wangu na kujenga imani kazini.

Ninazolea nywele zangu maramoja au marambili kwa wiki kulingana na muda nilio nao. Mimi huziosha, huweka mafuta au krimu na kuzisuka au kuzipangilia vizuri. Kufanya hivyo unisaidia kuzifanya ziwe nadhifu, zenye afya na kunifanya nijisikie vizuri kila siku.

Kusema kweli, napenda mikutano ilio fupi, ilio andaliwa vizuri na enye lengo wazi. Inapendeza pale kila mtu anapopewa nafasi ya kuchangia mawazo bila kuvurugana. Mikutano kama hiyo unifanya nijisikie na heshima, utumia muda vizuri na uleta maamuzi yenayo eleweka.

Kitabu nachokipenda zaidi ni kila kinachozungumzia maisha na changamoto za kila siku. Unionyesha namna ya kukua kiakili, kufanya maamuzi bora na kujitambua. Kila nikikisoma, mimi hujifunza kitu mpya na kunifanya nione maisha kwa mtazamo tofauti zaidi.

Mchezo ni nao upenda zaidi katika olimpiki ni riadha Unadua huku kenya kwetu nchini tunapenda riadha sana na uwa tuna excel kwenye riadha Asa ambio za masafwa mafupi Mimi uvutua kwa sababu ya kasi ushindani mkali na nidhamu ya wanariadha.

Ndiyo mara nyingi sana Nimeshawai kuona bahari na ilikuwa uzoefu wa kuvutia sana kuiona kwa macho, kusikia sauti ya mawimbi, na kuhisi upepo wa bahari kunipa amani ya ajabu Ilikuwa ni wakati wa kupumzika, kufurahia mazingira, na kuthamini uzuri wa asili.

Na ninatazama video mtandaoni zaidi kupitia YouTube kwa burudani na kujifunza. Pia mimi hutumia Instagram na TikTok kwa video fupifupi. Wakati mwingine, mimi hutazama video za muziki, mafunzo au vipindi vinavyovutia ili kupumzika na kupata maarifa mapya.

Wakati wa jua kali napenda kukaa sehemu yenye kivuli au ndani ya nyumba Napendelea kunywa vinyuaji baridi kupumzika na kuepuka shughuli nzito sana Wakati mwingine mim husikiliza muziki au hutazama kitu kifupi ili kujistiri na kujihifadhi dhidi ya joto.

Napendelea mazingira ya kazi yaliyo tulivu yenye ushirikiano na heshima Nafurahia mahali papo safi penye mawasiliano mazuri na malengo yaliyo wazi Pia mimi hupenda mazingira yanayonipa nafasi ya kujifunza kutoa mawazo yangu kwa uhuru na kunifanya nijisikie kudhaminiwa katika kazi ninayoifanya.

Paka wangu anahitaji chakula. Hamekuwa akilia tangu asubui, nimempa chakula cha jana, lakini anataka kipya. Kuna samaki kidogo jikoni, nitampakidogo. Yeye anapenda samaki sana, atafurahia. Lazima nimwekee majisafi pia, nimemuona akinywea kutoka kwenye birika la maua. Paka ni wanyama safi sana, wanajitunza wenyewe. Lakini nahitaji kusafisha sanduku lake la mchanga leo. Yeye ni rafiki yangu mzuri, ananipenda sana. Anapokaa kwenye vitu vyangu naona wanapumzika kwa amani. Wanyama wa majumbani ni baraka.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni ajiamini na asiogope kujifuza kutokana na makosa, ajipe mda, ajithamini na aendelee kujitahidi hata kama mambo yanapokuwa magumu, pia asisahau kujitunza na kuomba msaada inapohitajika.

Leo, hewa niya jua kali sana. Joto limepanda tangu wa asubuhi na mionzo ya jua inani hisiwa moja kwa moja. Inahitaji kunywa maji mengi, kuvaa mavazi mepesi na kujisitiri inapowezekana iliku wepuka kuchoka au kupata madhara ya joto.

Ndiyo nawafahamu majirani zangu kwa kiasi fulani tunasalimiana mara kwa mara na wakati mwingine hubadilishia na maneno mafupi ambayo ni ya amani kurekebishana ya mambo kama hayo pia uhusiano huo hunifanya nijisikie salama na kuishi katika jamii yenye mshikamano na heshima.

Ninaposherehekea siku yangu ya kuzaliwa napenda kufanya mambo kwa utulivu huwa natumia muda huo na familia au marafiki wa karibu kula chakula kizuri na kushukuru kwa mwaka mwengine wa maisha Wakati mwengine mimi hujitunza na kujizawadia kitu kidogo kinachonifurahisha.

Wikendi mimi napenda kupumzika na kujipanga upya. Mimi huwa natumia muda huo kusafisha nyumba yangu kuonana na familia au marafiki na wakati mwingine kutoka kutembea kujiburudisha. Pia mimi utazama filamu au kusikiliza mziki nikihakikisha ninapata muda wa kupumzika kabla ya wiki mpya kuanza.

Napenda zaidi kutazama michezo kuliko kucheza. Kufuatilia mechi hunipa burudani na msisimuko fulani. Hasa timu ninayoipenda inapocheza. Hata hivyo, wakati mwingine napenda kushiriki michezo mepesi kwa ajili ya mazoezi na afya. Mchezo kama riadha, mchezo kama netboli, utanipata nikicheza michezo kama hiyo.

Ndiyo, nimeshawahi kufikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Wazo hilo hunipa hamasa ya kujitegemea na kutimiza ndoto zangu. Ingawa lina changamoto naamini kwa mipango mizuri, nidhamu na uvumilivu ninaweza kufanikiwa na kuniletea maendeleo ya muda mrefu.

Napenda kuandika zaidi kuliko kuongea kwa sababu hunipa muda wa kufikiria na kupanga mawazo yangu kwa njia ambayo ni nzuri. Kuandika hunisaidia kueleza hisia na maoni kwa utulivu na hata hivyo pia mimi hufurahia kuongea pale ninapokuwa na watu ambao ninawaamini.

Ndio, naweza kuishi siku moja bila teknolojia, ingawa itakuwa changamoto kidogo kwangu. Ningetumia muda huo kusoma, vitabu. Kuzungumza na watu kwa ana kwa ana au kutembea, itanisaidia kupumzika kiakili na kuthamini maisha bila utegemezi wa vifaa vya kisasa.

Kwa kawaida na kunywa maji mara kadha kwa siku asaa subui mchana pamoja na jioni ujitahidi sana kubeba chupa la maji ili ni kumbuke kunyo maji mara kwa mara kunywa maji unisaidia kubaki na ngufu afya njema na kujisikia vizuri siku nzima.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, mimi hupanga kazi mapema na kuweka vipa umbele. Hugawanya kazi kubwa, kuwa ndogo ndogo, hupunguza usumbufu na uchukua mpumziko mafupi mafupi. Pia mimi huwakikisha na lala vizuri na kujitunza ili nibaki na nguvu na umakini pale kazini.

Nimewahi kujaribu chakula cha kigeni kama pizza na pasta vilikuwa na ladha tofauti na nilizoea lakini vilinivutia kuonja vyakula hivyo vilinipa hamu ya kujifunza tamaduni nyingine na kunifanya niwe wazi zaidi na kujaribu ladha mpya.

Ndio, napenda chakula cha haraka lakini mara kwa mara. Hasaa ninapokuwa na haraka au nimechoka ama pengine nikiwa kazini. Ingawa napendelea chakula cha nyumbani kwa afya. Chakula cha haraka unipa uraisi wa ladha ambao ninaifurahia nikikitumia kwa kiasi.

Ninapogundua udhaifu wangu kazini, mimi hukubali kwanza bila kujilaumu. Alafu, mimi hutafuta kujifunza na kuboresha kupitia mafunzo au ushauri wa wenzangu. Pia mimi hujiwekea malengo madogo madogo ya kuboresha hatua, hatua kwa hatua ili kuimarisha uwezo na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Ndiyo, navaa miwani kila siku, hasa ninapafanya kazi au kusuma. Miwani hunisaidia kuona vizuri na kupunguza uchovu wa macho. Ingawa wakati mwingine hunisumbua kidogo, nimeizoea na ninaiona nikama sahemu ya mtindo wa maisha yangu na nimeipokea na pia miwani inanisaidia kutopata madhara zaidi kwenye macho yangu.

Mfanyibiashara ambaye namtambua na kumpa heshima zaidi anaitwa Mwangi, Mwangi James. Mfanyibiashara huyu ana benki kwa eneo la East African nzima. Benki lake linaitwa Equity bank. Historia yake ni ya kuvutia sana. Alianza kutoka chini kama mkulima. Akaingia kwa sacco. Ambapo alianza kugrow pole pole. Akafungua benki na sasa ni billionaire nchini Kenya na nchini East Africa nzima.

Na asubuhi nilipowamuka nilieza kushukuru mungu kwa afya na siku nyingine. Nikaosha uso angu, nikapiga mswaki, nikatayarisha kiamshwa kinywa na pia nikaeka maji ya kuoga ya mtoto wangu. Kisha badaye nikamuamshia mwanangu, nikamuosha, nikamupa breakfast na kumuanda kuenda shuleni. Na sasa badaya hapo nikaeza kupanga siku yangu vila ambavo itakua.

Shugli ambayo naipenda zaidi ni kusikiliza mziki na kujifunza mambo mapya. Wanisaidia kupumzika, punguza mawazo na kunipea hamasa. Wakati mwingine pia napenda kusoma vitabu au kutembelea ili kupata utulivu, wa kiakili na kujitafakari.

Ninaifuata timu ya Arsenal kwa sababu napenda mtindo wa uchezaji na istoria yao. Mimi hufuraia kutazama mechi zao, kusherekea ushindi, kujifunza uvumilivu hata wanapopitia nyakati ngumu. Kuifuata timu hiyo, hunipa burudani, kunifanya nijisikie sehemu ya jamii na ya mashabiki.

Ndio, mimi hufuata matukio ya kimataifa, lakini kwa kiwango fulani. Mimi hupenda kujua kinachoendelea duniani, hasaa maswala ya uchumi, kiafya na teknolojia. Kufuatilia habari hiyo, hunisaidia kupanua uelewano wangu, ama kuelewa kwangu, na kuwa na mtazamo mpana, na kushiriki mijadala kwa ufahamu zaidi.

Napenda kusimamia na pia kusimamiwa kulingana na mazingira. Kusimamia hunipa nafasi ya kuongoza na kuwasaidia wengine kukuwa. Kusimamiwa hunisaidia kujifunza, kupata mwelekeo, na kuboresha utendaji wangu, kupitia ushauri na maoni ya kujijenga.

Ninaposherehekea mwaka mpya napenda kufanya hivyo kwa utulivu sana. Mimi hutumia muda huo kutafakari mwaka uliopita, kuweka malengo mapya na kushukuru mungu wangu. Mara nyingi, mimi husherehekea na familia yangu pamoja na marafiki wa karibu. Tukila pamoja na tukicheka na kuanza mwaka mpya kwa matumaini.

Rangi ni nayo ipenda zaidi ni blue kwa sababu hunipahisia ya utulivu na kujiamini. Na iona rangi hiyo ikiwa safi yenye mvuto na rahisi kuendana na mambo mengi. Yani rangi hiyo pia inaitwa the color of peace. hUnifanya nijisikie niposawa na nikiwa na amani ya mawazo.

Ndiyo, napiga kura kwa sababu naona ni wajibu wangu wa kiraia kupiga kura hunipa nafasi ya kushiriki katika maamuzi yanayoathiri jamii na nchi kwa jumla. Huwa nafanya hivyo kwa utulivu nikizingatia umuhimu wa sauti yangu na haki ya kushiriki katika mchakato wa kidemokrasia.

Aina ya keki ninayoipenda zaidi ni keki ya chokoleti napenda ladha yake tamu, isiyopitiliza na harufu yake nzuri. Keki hiyo, hunifurahisha hasa inapokuwa laini na ikipelekwa na kinywaji cha moto kama chai au kahawa ama pia juisi baridi.

Hapana, siishi mali nilipo zaliwa, nilihamia eneo lingine kwa sababu ya kazi na fulsa za maisha Mingawa nakumbuka nyumbani niliku kulia, mimejifunza kuzoya mazingira mapya, kujenga maisha mapya, na kuyaona kama nyumbani kwa sasa na napenda maineo haya kisa maana yananipa utulivu.

Lengo la muda mrefu kazini ni kukuwa kitaaluma na kuwa mtaalamu ambae ninaaminika. Nataka kujifunza zaidi, kupata nafasi ya kuwajibika na kutoa mchango chanya. Pia nalenga kufikia uthabiti ambao ni wa kifedha na kufanya kazi yenye maana katika maisha yangu.

Napenda kujifunza wamba mapia kwa kusoma, kutazama video za mafunzo na kuuliza maswali. Kujifunza kwa vitendo hunivutia zaidi kwa sababu inisaidia kuelewa haraka. Pia mimi napenda kujifunza taratibu bila presha ya yote. Nikiakikisha ninaelewa vizuri kabla ya kuendelea.

Mchezo ninaopenda kucheza ni mpira wa miguu kwa sababu hunipa burudani na mazoezi kwa wakati mmoja. Kucheza hunisaidia kupunguza msongo, kuimarisha afya na kushirikiana na wengine, pia huondoa mawazo ama stress kwenye kichwa changu. Hata nisipocheza mara nyingi, mimi hufurahia sana ninapopata nafasi hiyo ya kucheza.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni chumba changu cha kulala. Ni sihemu ya utulivu ni napopumzika na kufikiria. Napenda kukipanga kwa usafi, kueka vitu vinavyopendeza, na kukifanya kijisikie kama mahali salama, na pa kupumzika na kujirejeshia nguvu za kila siku.

Ndio, napenda kuvaa kofia mara kwa mara, hasa jua linapokuwa kali. Hunisaidia kujikinga na jua, na pia huongeza mtindo kwenye mavazi yangu. Na pia, wakati mwingine napokuwa na nywele ambayo haipindezi, na vaa kofia kuweza kunisaidia kuficha ule ubaya wa nywele kichwani. Ingawa, si kila siku ninapo vaa kofia, mimi hufanya nijisikie huru, nadhifu, kujiamini.

Ninapokuwa nasubiri kwenye mstari, mimi huhisi uvumilivu wangu ukijaribiwa sana. Hasa unapokuwa mrefu. Hata hivyo, mimi hujitahidi kubaki mtulivu, kupumua pole pole na kujikumbusha kwamba kila mtu anasubiri pia. Wakati mwingine, mimi hutumia muda huo kufikiri au kuangalia simu kidogo ili nisichoke.

Ninapokutana na mabadiliko kazini, mimi huanza kwa kuyakubali kwa mtazamu ambao ni chanya. Hujifunza haraka, inavyoitajika, kuuliza maswali pale nisipoelewa, na kujipanga upya. Ingawa mwanzo huwa na changamoto nyingi, mi huona mabadiliko kama fursa ya kukua, kuongeza ujuzi, na kuboresha utendaji wangu.

Wakati mwingine ningependa kurudi ujana kwa sababu ya uhuru na nguvu nyingi. Hata hivyo, nadhamini zaidi nilipo sasa kwa sababu ya uzoefu ya na hekima nilio pata. Maisha ya sasa unipa uwelewano mzuri, maamuzi bora, mtazamo mpana ambao zaidi wa maisha.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa. Huwa nawafikia familia na marafiki kupitia ujumbe wa simu. Pia mimi hutumia kusoma habari, kutumia mitandao ya kijami kama WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok. Na pamoja na Snapchat. Na wakati mwingine, natumia kujifunza au kujiburudisha ninapokuwa na muda wa ziada.

Asubui, napenda kunywa chai au kahawa kabla ya kuanza siku. Hunisaidia kuamka vizuri na kupata nguvu. Huwa naikunywa kwa utulivu, mara nyingi nyumbani, nikijiandaa ki akili kwa kazi na kupanga mambo yangu ya kufanya siku nzima. Pia nikifika pale kazini, napenda kunywa kahawa, nieze kuwa mchangamfu na mwenye bidii pale kazini.

Mafunzo ya kazi yaliyo nisaidia zaidi ni yale ya mawasiliano na usimamizi wa muda. Yalinifundisha kupanga kazi, kuwasiliana na kwa ufanisi na pamoja na wenzangu. Pia kushugulikia majukumu bila msongo mkubwa. Ujuzi huo umenifanya nifanye kazi kwa kujiamini na kufikia matokeo bora.

Ninapo taka kustarehe, mimi upenda kusikiliza muziki, mtulivu, au kutazama filamu. Wakati mwingine, mimi upenda kutembea kidogo au kupumzika nyumbani, nikinywa chai ama nikinywa juisi baridi. Kufanya hivyo unisaidia kupunguza mawazo, kurudisha nguvu na kujisikia huru baada ya siku yenye shugli nyingi.

Usiku kabla ya kulala napenda kupumzika kwa utulivu, huwa naangalia simu kwa mda mfupi nikisoma au kusikiliza mziki laini. Kisha mimi hujiandaa kulala. Nikitafakari siku yangu iliyopita na kujihakikishia nalala mapema ili nipate usingizi mzuri na pia kupumzika inavyotosha.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni pilau. Na napenda mchanganyiko wa pilau ambao unapikwa na nyama, unapikwa na spices, unapikwa pamoja na nyanya au ukipenda au viazi. Napenda pilau kwa sababu ina ladha kuvutia na pia ni chakula ya kihistoria kwa waswahili. Na pia napenda chakula hiki kisa na maana.

Ndiyo, mimi hutumia teknolojia sauti mara kwa mara, hasa kutoka amri rahisi au kutafuta tarifa kwa haraka kwenye simu yangu. Unisaidia ku okoa mda, hasa ninapokuwa na shuguli nyingi mno. Pia mimi hutumia kusikiliza mziki au kupokea maelezo bila kuguza kifahamu.

Nimeshawai kumsaidia mtu aliyekuwa na shida na kumpa msaada wa chakula na kumsikiliza kwa makini Ingawa ilikuwa jambo dogo ilinifanya nijisikie vizuri kuonyesha wema ambao hunikumbusha umuhimu wa kusaidiana na kujali wengine katika maisha ya kila siku.

Mimi binafsi napendelea joto kuliko baridi, joto hunifanya nijisikie huru na mchangamfu, na inaweza kufanya shughuli zangu bila shida yoyote. Baridi hunifanya nijifiche sana na wakati mwingine kunifanya nijisikie mchovu. Pia joto hunipa nafasi ya kutoka nje na kukutana na watu ili kufuraia mazingira kwa urahisi.

Ndiyo, mimi binafsi napenda ku ogelea. Ku ogelea unifanya nijisikie huru na mwenye furaha na unisaidia kupumzika mawazo. Pia ni mazoezi mazuri kwa mwili wangu na unifanya nijisikie mwenye afya. Ninapo kuwa majini na hisi utulivu flani na ufurahia mda wangu. Hasa nikiwa na marafiki au familia yungu.

Ndiyo, mimi binafsi napenda kuenda pwani sana, napenda upepo wa bahari, sauti ya mawimbi na mandhari ya ketulivu. Pwani unipa nafasi ya kupumzika, kufikiria na kujisikia huru, pia ufurai kutembea ufukweni, kupiga picha na kutumia muda mzuri na marafiki au familia yangu.

Ndiyo, mimi binafsi napenda kupanda milima. Kupanda milima unipa changamoto na unifanya nijisike mwenye nguvu na kujiamini. Napenda mandhari juu ya milima na hewa safi. Pia unisaidia kufanya mazoezi, kupunguza msongo wa mawazo na kunipa hisia ya mafanikio ni kifika pale kileleni.

Mimi binafsi, napenda sana rangi ya blue. Rangi hiyo hunipa hisia ya utulivu na amani moyoni mwangu. Mara nyingi naiona angani. Hasa asubuhi au jioni inapokuwa safi yenye kuvutia. Kila ninapotazama anga la blue nahisi matumaini, faraja na msukumo wa kuendelea na shughuli zangu za kawaida.

Mimi binafsi, zawadi nzuri niliowahi kupokea ni kitabu nilichopewa na mtu wa karibu sana, ambaye ni mamangu mzazi. Zawadi hiyo, ilinifurahisha kwa sababu ilinionyesha alinielewa na aliyajali ndoto zangu. Kila ninapo kisoma, mimi kitabu hicho hunikumbusha upendo natamani ya mawazo mema kuliko vitu vya gharama.

Ndiyo, napenda kukimbia. Kukimbia unisaidia kujenga afya ya mwili na kunifanya nijisikia mchangamfu. Pia unipa muda wa kufikiria na kupunguza msongo wa mawazo. Nikikimbia nahisi nguvu mbazo ni mpya mwilini na motisha ya kuendelea na shughuli zangu kwa kila siku kwa bidii zaidi.

Mimi hupata habari kutoka vyanzo mbalimbali, napenda kusikiliza redio, kuangalia runinga na kusoma magazeti. Pia mimi hutumia simu la mitandao ya kijamii kupata taarifa za haraka. Hata hivyo, mimi hujitahidi kuchuja habari za kuthibitisha na ukweli wake kabla ya kuziamini.

Ndiyo, mimi binafsi napenda kuimba. Kuimba hunifanya nijisikie mwenye furaha na huru. Hasa nikiwa peke yangu au nikiwa na marafiki ama kwenye kwaya la kanisani. Hunisaidia kutoa hisia zangu na kupunguza mawazo. Sihitaji kuwa mtaalamu, lakini muhimu ni kufurahia mziki na kujieleza kwa sauti yangu.

Napenda kuwa mahali patulivu na mahali safi. Napendelea sehemu zenye hewa safi, mandhari nzuri na zisizo na kelele nyingi. Mahali kama hayo, unifanya nijisike huru, nipumzike mawazo na nijitambue zaidi. Pia napenda mazingira yaliyo nipa amani na nafasi ya kufikiria.

Napenda shirika langu kwa sababu linanipa mazingira mazuri ya kufanya kazi na kujifunza. Napenda ushirikiano uliopo kati ya watu, heshima na msaada tunaotoana. Pia napenda maadili ya shirika, malengo yake wazi na fursa ya kukuza vipaji na kuboresha uwezo wangu.

Napenda kutumia mda wangu wa kawaida mtandaoni, takriba ni masaa machache tu kwa siku, utumia mda huo kusama habari, kujifunza mambo mapya, na kuwasiliana na marafiki au familia. Pia napenda kutumia mitandao kwa burudani, kama TikTok, Instagram na Facebook. Lakini ni nakagua muda wangu, ili nisipoteza muda mwingi bila faida yeyote.

Mimi binafsi, ningependa kufuga mbwa. Napenda mbwa kwa sababu ni waaminifu, wachezaji na walinzi wazuri. Mbwa hunipa urafiki wa kweli na hunifanya nijisikie salama nyumbani. Pia, ningefurahia kumtembeza, kucheza naye na kumtunza kama sehemu yangu ya familia.

Naam, mimi napenda chakula kitamu. Chakula kizuri hunifanya nijisikie mwenye furaha na hunipa nguvu. Napenda kujaribu vyakula tofauti tofauti, hasa vinawevyopikwa kwa usafi na ladha nzuri sana. Kula chakula kitamu pia hunipa nafasi ya kufurahia muda na familia pamoja na marafiki wangu.

Mimi binafsi napenda zaidi wali pamoja na nyama. Ambao ni ya mbuzi. Napenda mchanganyiko wake wa ladha, unapoiva vizuri, hunifanya nijisikie furaha na kuridhika. Pia hunipa nguvu ya kufanya kazi na shughuli zangu za kila siku. Kila nikila chakula hicho, mimi nahisi unganisho na wafamilia na tamaduni za nyumbani.

Mimi binafsi nahisi naweza kuimarisha ujuzi wangu wa kupanga muda vizuri, mara nyingi napata changamoto kusawazisha kazi, masomo na burudani. Kuimarisha ujuzi huu, kunanisaidia kuwa na tija zaidi, hupunguza msongo wa mawazo na kufanikisha malengo yangu kwa haraka na kufanisi.

Mimi hulala takribani masaa saba hadi masaa nane kwa kawaida. Ninahakikisha ninausingizi wa kutosha ili mwili na akili zianze siku mpya zikiwa tayari. Kulala vizuri kunanisaidia kuwa na nguvu, umakini na furaha katika shughuli zangu za kila siku. Pia kulala kwa masaa ya kutosha hunisaidia kuthibidhi msongo, wa mawazo na afya kwa ujumla.

Na penda majira yajoto na penda kipindi hiki kwa sababu kuna muanga ambao ni mwingi wajua na hali ya hewa ni rafiku kwa shuguliza nje. Majira yajoto unipafuraha, nguvu na motisha ya kufanya kazi, kusafiri na kukutana na watu. Piyo unifanya nijisikia huru na mwenye matumaini.